Kwa upande wangu na amini kuwa mimi ni mtu wa ubunifu kwa njia yangu mwenyewe sio lazima ni chore au ni imbe lakini napenda kutafuta njia mpya za kufanya mambo kwa mfano nikikumbana na tatizo kazini au shuleni huwa ninajaribu kufikiria suluhisho tofauti badala ya kutumia njia zile za kawaida naam ubunifu pia unaonekana katika mambo madogo. Unaweza kuwa mbunifu katika kupika chakula, kwa kutumia vitu viliyopo nyumbani, kupanga ratiba ya siku yako, au hata jinsi unavyowasiliana na watu. Na wakati mwingine, kubadilisha mtazamo tu kunaeza kuleta matokeo mazuri sana. Lakini ukweli ni kwamba, ubunifu hauji kila wakati kwa urahisi. Kuna nyakati ambapo mawazo yanakauka au unaona kama huwezi kufikiria kitu kipya katika hali kama hizo mimi hujaribu kupumzika na sikiliza muziki au kuzungumza na watu wengine na hili hunisaidia kupata msukumo mpya na pia mazingira yana mchango mkubwa katika kukuza ubunifu na unapokuwa katika mazingira yenye uhuru wa kutoa mawazo bila kuogopa kukosolewa ubunifu huongezeka na hii ndiyo maana ni muhimu kuheshimiana na kuhimiza mawazo mapya hata kama yanaonekana tofauti mwanzoni.